Mimi hupenda sana kutumia GPS kwa sababu nadhani ni bora zaidi kuliko ramani kwa sababu kadhaa. GPS ni sahihi sana na kumbuka nyakati nyingi nilipo kuwa nimepotea na ramani za karatasi lakini kwa kweli GPS ili niongoza moja kwa moja kule niliko toka kwenda bila usumbufu wawote ni kama kuwa na mwongozo wakibinafsi kila wakati. Pili, nadhani GPS inatoa habari za wakati kama vile msongamano wa magari, ajali au hata njia fupi zaidi. Hii hunisaidia kupanga safari yangu vizuri na kuepuka kuchelewa. GPS inaweza kutoa maelekezo ya sauti ambayo ni muhimu sana wakati ninaendesha gari, sipotezi umakini barabarani na bado ninafuata njia sahihi. Mwishoe nadhani ramani za karatasi huwa hazijabadilika lakini kwa kweli GPS usasishwa kila wakati na habari mpya za barabarani. Kwa ufupi, GPS ni bora zaidi kwa sababu ya usahihi wake urahisi na habari za wakati halisi.

Mimi hupenda kuanza asubuhi yenye afya. Asubuhi yenye afya huweka msingi thabiti kwa siku nzima na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Kunywa glasi ya maji kwanza husaidia mwili wangu kuwa na maji ya kutosha baada ya usingizi mrefu. Kwa maji haya, mimi naweza ongeza ndimu au chumvi ili kusaidia mwili wangu kuamka haraka. Hata dakika chache tu za kunyosha mwili au kutembea, huongeza mzunguko, wa damu, huniamsha misuli na kuboresha hisia na umakini. Baada ya mazoezi, mimi huoga na kukula kifungua kinywa, chenye lishe bora, hutoa nishati ya kudumu na husaidia kuepuka uchovu wa katikati ya siku. Kupata muangaza wa jua, asubuhi husaidia kuthibiti mdundo wa asili wa mwili wangu na kuongeza viwango vya furaha. Pia saa zingine nikiwa na muda naweza chukua muda mfupi kwa ajili ya kutafakari au kuandika shukrani, hii hunisaidia kutuliza akili na kuanza siku na mtazamo chanya. Kwa hivyo, kuanza siku yangu kwa afya ni uwezekaji muhimu sana kwa angu mwenyewe.

Swali hili linanifanya nifikirie sana kuhusu paka na nadhani nawapenda sana. Kwanini ninawapenda paka? Kwanza nadhani paka ni wanyama wanaojitegemea sana, lakini bado wanaeza kuwa wapenzi sana. Tofauti na mbwa ambao wanahitaju uangalizi wa mara kwa mara kwa kweli paka hujiridisha wenyewe na hata kusafisha miili yao vizuri sana. Pia, hisia za kupapasa paka au kusikia akikoroma zinanipa utulivu mkubwa na nadhani tafiti zimeonyesha kuwa zinaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na hata hatari ya mshtuko wa moyo. Mimi huona ni furaha sana kwa kweli. Ninapoona paka akicheza na vinyago vyake. Na hisia za kuwa na kiumbe huyo mdogo mwenye akili na hisia ni nzuri sana. Kwa hivyo, napenda sana paka kwa sababu ya haiba yao hujitegemea na faida za kiafya wanazotoa.

Mchakato wangu wa kushughulikia mgogoro ni huu, muda na nafasi. Kwanza nina amini sana katika kuchukua muda na nafasi kidogo wakati wa mwanzo wa mgogoro. Hii hunipa muda wa kutuliza akili na kupanga mawazo yangu kabla hatuja zungumza. Kwa kweli, nakumbuka mara moja nilipokuwa na hasira sana na kuchukua muda kulisaidia sana kuepusha maneno mabaya. Kuzungumza na kutafuta suluhisho. Pili, nathani baada ya utulivu, tunakaa chini na kuzungumza waziwazi. Tunajadiliana, tunajaribu kutafuta suluhisho ambalo lina kubalika na pande zote mbili. Ni muhimu sana kusikilizana. Ikitokea nathani, sisi sote wawili hatuwezi kukubaliana. Na hapo ndipo tunamtafuta mtu wa tatu. Labda rafiki wa pande zote mbili au mzee ili aingilie kati na kutupa ushauri au suluhisho la haki. Kwa ufupi, mimi huanza na muda, kisha kuzungumza na mwishoe mtu wa tatu ikiwa ni lazima.

Kupiga picha na mitandao ya kijamii ni muhimu sana kwangu. Kukamata matukio. Kwanza, napenda sana kupiga picha ili kukamata matukio muhimu na kumbukumbu. Ni kama kusimamisha muda kidogo. Kwa kweli, hisia ninazo pata ninapotazama picha hizo baadaye ni zafuraha na nostalgia. Pili, kupiga picha kunanipa fursa ya kuonyesha ubunifu wangu wa kutumia pembe tofauti, mwanga wa asili na hata kuhariri kidogo kwenye simu yangu. Kuna hisia ya kurithika sana ninapopata picha nzuri. Mitandao ya kijamii kushiriki na kuunganishwa. Mimi hutumia mitandao ya kijamii kama inavyoitwa kwa kiswahili kushiriki pamoja picha hizo na kuungana na marafiki na familia. Jukwaa maarufu kama Facebook na Instagram ni muhimu sana kwa hili na nadhani. Huku Kenya, WhatsApp na TikTok pia ni maarufu sana kwa mawasiliano na burudani. Kwa kweli, nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana na kupata habari na burudani kupitia mitandao hii. Kama vile YouTube kwa video ndefu au TikTok kwa video fupifupi. Kwa hivyo kupiga picha na mitandao ya kijami huenda sambamba na nisehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na simu yangu.

Kupanda milima na kuogelea. Napenda sana kupanda milima, hisia ya kuwa karibu na asili, kupumua hewa safi na kwa kweli kuona mandari nzuri kutoka juu ni kipeke sana. Changamoto ya kimwili ambayo hunipa hisia ya kuridhika sana ni napofika kileleni. Pili, napenda sana kuogelea, nizoezi zuri sana la mwili mzima. Hunipa utulivu mkubwa wakili, hisia ya kuelea majini, niya amani sana. Familia na furaha nakumbuka tunapenda sana kuogelea na familia yangu. Kwa kweli ni wakati mzuri wakofurahia pamoja. Kwa hivyo, mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure kwa shuguli hizi za nje. Ambazo, zinanipa furaha na afya.

Wahome Mutai alikuwa mcheshi mashauri, mwandishi wa tamthilia, mwandishi wa habari na mwandishi wa vitabu. Alijulikana sana kama whispers baada ya jina la safu yake maarufu katika gazeti la Sunday Nation. Mtindo wake wa uandishi ulikuwa wa kejeli na vichekesho ambapo alishughulikia maswala magumu ya kijamii na kisiasa ya Kenya kwa ucheshi wa kipekee. Wahusika wake kama mkewe Thatcher, watoto wake Pajero na Whisper's Junior walijulikana sana na wakenya wengi. Baadhi ya vitabu vyake maarufu ni pamoja na three days on the cross ambacho kilishinda tuzo la fasihi la Jomo Kenyatta na joel bags ambavyo vyote viliandikwa baada ya kufungwa jela. Licha ya kifo chake cha mapema kutokana na matibabu yaliyokwenda mrama urithi wake unaendelea kuishi kupitia maandishi yake na tuzo la fasihi la Wahome Mutahi, ambalo lilianzishwa kwa heshima yake. Wahome Mutahi ni mwandishi muhimu sana katika fasihi ya Kenya na nadhani kazi zake zimeacha alama ya kudumu.

Babu yangu na somo la subira. Mwalimu wa subira. Kwanza, babu yangu alikuwa mwalimu wangu mkuu wa subira. Alinifundisha umuhimu wa kutokimbilia mambo na kwa kweli kuchukua mda wangu maishani. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akifundisha somo hili kupitia bustani yetu. Alikuwa akiniambia, usikimbilie kuvuna kabla ya wakati mwanangu. Subira huvuna matunda matamu. Tulikuwa tunapanda mbegu pamoja na nadhani alikuwa akinionyesha jinsi ya kutunza mmea pole pole mpaka uwe mkubwa. Hisia ninazopata, ninapokumbuka hilo, ni la tulivu na hekima. Ni kama aliniandaa kwa ajili ya changamoto za maisha. Kwa hivyo, babu yangu alikuwa mtu muhimu sana. Aliyenifundisha somo la thamani na subira na umuhimu wa kuchukua mda wangu maishani.

Ningependa kuwa kwenye nafasi ya juu au nafasi ya uongozi. Ninaamini kuwa nikiwa katika nafasi ya juu, ninaweza kuwa na athari kubwa zaidi na kwa kweli kufanya mabadiliko halisi. Ni kama kuwa na uwezo wa kuunda mazingira bora ya kazi na kusaidia wengine kufika malengo yao. Napenda sana kutoa mwelekeo kuongoza wengine nikiwa kiongozi ninaweza kushiriki maoni yangu na kwa kweli kuhamasisha timu nzima kufanya kazi kwa bidii na kufikia mafanikio. Nafasi za juu huja na changamoto mpya na nadhani fursa za kujifunza na kukua zaidi kitaaluma na kibinafsi. Ni kama mchakato wa kujiboresha kila wakati. Kwa hivyo, ndoto yangu ni kuwa katika nafasi ya juu ili kuleta athari kutoa mwelekeo na kuendelea kukua.

Kuna faida nyingi sana za kuvaa kofia, kulingana na mazingira na mtindo wa maisha. Kwanza, faida kuu ya kiafya, ni kinga dhidi ya jua, kali na miale hatari. Hii husaidia kuzuia kuungua na jua, kuzeeka mapema kwa ngozi na kwa kweli kupunguza hatari ya saratani ya ngozi. Pia hulinda nywele na ngozi ya kichwa, dhidi ya uharibifu wa jua na uchafuzi wa hewa. Nadhani kofia, husaidia kuthibiti hali joto ya mwili wako. Katika hali ya hewa ya joto, kofia yenye brim pana na kitambaa cha kupumua, husaidia kukueka baridi na kuzuia mshtuko wa joto. Katika hali ya hewa ya baridi, kofia yenye joto, husaidia kuhifadhi joto la mwili kwako. Kofia ni sehemu ya mtindo na inaweza kuongeza kujiamini na haiba yako. Hata inaweza kukusaidia kuficha siku mbaya za nywele. Katika tamaduni za waswahili kwa mfano kofia ni ishara muhimu ya utambulisho, heshima na utamaduni na huvaliwa na wanaume wengi. Kwa hivyo, kuvaa kofia kuna faida nyingi kutoka kinga ya afya, hadi mtindo na utamaduni.

Nilipokuwa mwenye uzito wa kilo nilijaribu kufanya mazoezi mara sita au saba kwa wiki, lakini kwa sasa mimi hufanya mazoezi mara tatu au nne kwa wiki. Kufanya mazoezi katika mzunguko huu, kunanipa usawa kati ya kuchochea, misuli na kwa kweli kupona vizuri. Hii husaidia kujenga nguvu na uvumilivu wa haraka. Huku ikipunguza hatari ya uchovu wa mwili au majeraha. Kufanya mazoezi, kunaimarisha moyo, huboresha mzunguko wa damu na husaidia kupunguza shinikizo la damu na lehemu mbaya. Husaidia kuthibiti uzito na hupunguza hatari ya magonjwa sugu kama vile kisukari cha aina ya pili na aina mbalimbali za saratani. Hisia na usingizi, huongeza viwango vya nishati, huboresha hisia na umakini na husaidia kulala vizuri zaidi kwa usiku. Nakumbuka jinsi nilivyokuwa nikihisi uchovu kila wakati, lakini baada ya kuanza kufanya mazoezi mara tatu kwa wiki, nilihisi nina nguvu zaidi. Nadhani furaha tele. Kwa hivyo kufanya mazoezi husaidia mtu kuwa na nguvu na kufanya mara tatu hadi nne kwa wiki. Huleta afyavbora, furaha, utendekezaji na kukutana vyema kwa kimwili.

Ninaenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka. Kwenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka kuna maanisha kuwa nina afya njema kwa ujumla na kwa kweli sihitaji matibabu ya mara kwa mara. Mara nyingi, ninaenda kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au chanjo. Hii ni muhimu sana kwa kuzuia magonjwa mapema. Hisia ninazopata ninapojua nina afya njema na sihitaji kutembelea hospitali mara kwa mara ni amani ya akili na kuridhika sana. Kwa hivyo, kwenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka ni ishara ya afya njema, kwa kweli maisha yenye furaha.

Mimi huosha nywele yangu mara moja au mbili kwa mwezi. Nywele za kiafrika huwa kavu kiasili kwa sababu mafuta ya asili kutoka kwenye ngozi ya kichwa. Hayafiki kwa urahisi kwenye ncha za nywele kutokana na miundo ya curls na coils. Kuosha mara nyingi kunaweza kuondoa mafuta haya muhimu na kuwacha nywele zikiwa kavu na rahisi kukatika. Nadhani mzunguko huu wa kuosha mara moja au mbili kwa mwezi hata kila baada ya wiki mbili unanisaidia kudumisha usawa wa asili, wa ngozi ya kichwa, kuzuia kukauka, kupita kiasi au uzalishaji wa mafuta mengi sana. Kwa kweli kuosha mara chache kunamaanisha kuthibiti mtazamo ya vifaa vya joto na mchakato wa kuchana na kusuka ambayo husaidia kupunguza uharibifu, wa kimwili na kuruhusu nywele kukua vizuri. Muhinmu sana ni kutumia bidhaa za nywele kama vile leave in conditioner mafuta asilia, zinabaki na unyevu. Kwa hivyo, mimi huamini sana kuwa kuosha nywele za kiafrika mara moja au mbili kwa mwezi pamoja na utunzaji sahihi wakati ndiyo ufunguo wa nywele zenye afya na nguvu.

Mimi hutumia simu yangu kutafuta suluhisho na kwa kweli burudani ni kama kutafuta njia sahihi ya kufanya mambo au kupata habari halafu kuburidika kidogo na video au muziki. Pili, nadhani mimi huamini sana katika kutenga muda na nafasi maalum kwa ajili ya kutumia simu. Mimi hupanga muda wa kucheza au kufurahi na simu na kuhakikisha sichelewi mambo mengine muhimu kama kazi au usingizi. Mwishowe, matumizi yangu yote yanalenga kuleta athari chanya au kuungana na watu. Kwa kweli, hiyo ndiyo motisha yangu kuu. Kwa hivyo, kwa ufupi, mimi hutumia simu yangu kwa ufanisi na umakini ili kupata suluhisho na burudani.